Ndiyo napenda samaki, ninawapenda kwa sababu ni chakula chenye afya ya proteini nzuri na ladha nzuri hasa ukiandaliwa vizuri kama wa kukaangwa kuchemshwa au kupikwa na mchuzi. Pia samaki hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri na mwenye nguvu.

Hapana sipendi kuvaa vipuli kwa sababu mimi hupendelea mtindo rahisi na wa kawaida unaonifanya nijisikie huru na nikiwa mwenyewe.

Napendelea mbwa nawapenda kwa sababu ni waaminifu, wana urafiki na hulinda. Pia mbwa unifanya najisikia niko salama na hunipa furaha kwa uchezaji na ukarimu wao.